Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kupumzisha akili na mwili. Hasa baada ya siku, ndefu ya kazi. Pia, hunifanya njisikie mwenye afya nzuri kwa sababu ni mazoezi rahisi lakini muhimu. Napenda kutembea asubuhi au jioni, nikifurahia hewa safi na mazingira yanayonizunguka.